Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Kwanza mambo zaidi yonayaweza tokea na haya ni Unaeza tuelezea shughuli ambazo wewe hufanya wakati wa mapumziko yako ya mchana? Labda ni kujaribu upishi, kufanya zoezi shughuli yeyote ile ambayo wewe hufanya wakati wa mapumziko yako ya mchana Unaeza pia tueleza labda unaenda wapi wakati wa mapumziko yako na labda unaeza tueleza pia unapenda wakati wa mapumziko yako Unapenda kupumzika peke yako au na wengine au kama ni rafiki yako tu ama familia Yaani utupe tu overview ya mchana wako wakati wa mapumziko Mimi wakati wangu wa mapumziko mara mingi mapumziko yangu ya mchana siku za ambazo niko nyumbani peke yangu huwa najaribu resipe tofauti tofauti kama najihisi, unajua wakati mwengine labda ukona ile motisha ya kujaribu kitu, sasa siku kama hizo huwa najaribu na nafanya kile ambacho nataka kukifanya, kwa sababu unajua wakati mwingine wakati wa mapumziko nahamua acha nioge na nilale Lakini zile siku ambazo nikona ule ile motisha ya leo tujaribu kupika kitu fulani huwa nahakikisha nimejaribu kitu hicho na nimejifunza siku hiyo. Hata kama nitajaribu mara kadha Wakati ya ambapo ni mapumziko na ni mchana na sijisikii wakati mwingine huwa tunalala ama nafanya mazoezi kidogo pale nyumbani kwa sababu kunakuanga na mahali pa kivuli Wakati mwingine mazoezi yangu ni mapumziko yangu huwa nahamua najistarehesha tu labda naenda naketi pale kwa kivuli Natulia na naingia mtandaoni ili niweze yaani kujipea ile furaha kidogo baada ya siku mrefu na ni mchana haya na mara mingi mapumziko yangu wakati mwingine kama hakuna familia kwa sababu mara mingi mapumziko yangu, familia yangu hukua kama hawako rafiki yangu wakati mwingine anaeza kuja ili tuweze kutulia mchana huo pale nyumbani. Na ni kitu ambacho ni mezoea kufanya na mapumziko wakati mwingine watu husema oh mapumziko siyo lazima lakini huwezi fanya tu kazi kila siku kila mara bila kupumzika lazima hukue na ule muda wa yaani kufanya mwili uweze kutulia kiasi. Si eti unatulia kila siku lakini ile hali ya kuzoesha mwili kuwa kuna wakati mwingine ambapo tunafaa kutulia na tuweze kujilinda. Hiyo hufanya mwili unakuwa na ule uwezo wa kuadjust. Kama ni masaa ya kazi mwili unajua saa hizi ni masaa ya kazi masaa ya kupumzika hayajafika. Kwa hivyo ukifanya maisha yako yawe hivyo, unapata umejisaidia sana kutokana na magonjwa yanayotokana na ile hali ya kutopata mapumziko. Na sio lazima hufanye kitu kikubwa sana, ndiposa tuseme ni mapumziko hapana. Hiyo tu kupea mwili ule uwezo wa kutulia baada ya siku mrefu, hiyo ni pumziko kivyake. Na pia kila mtu anafaa kujua jinsi mwili wake upo usifanye kitu kwa sababu wengine wanafanya tu chunga mwili wako pea mwili wako mapumziko.

Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine kwanza mambo zaidi yanayowezatokana na haya ni tunajiuliza. Je we ni mtu ambaye anapenda ushirikiano na wengine. Unafanya nini kuhakikisha kuwa kuna uhusiano mwema ambao unaleta ule ushirikiano mzuri na wengine. Unaeza tuelezea umuimu wa ushirikiano mwema na wengine Mimi ushirikiano kwanza ni ile hali ya kufanya shughuli kwa umoja na unajua tunasema umoja ni nguvu utengano ni udhaifu Mimi ndio ni mtu ambaye napenda kazi ya ushirikiano na wengine Haswa pale kazini kwa sababu shughuli nyingi huitaji ule ushirikiano ndiposa malengo ya kampuni yaweze kutimizwa. Na kuna njia tofauti tofauti za kuhakikisha kuwa ushirikiano kati ya watu wengine pale kazini umeweza kupitishwa ama umeweza kukua achieved. Ushirikiano kwanza hutokea pale ambapo mna ile heshima Wajua heshima ni kitu cha maana sana heshima ni kitu ambacho kinaeza saidia sana katika sehemu ambazo watu wako ni watu tofauti tofauti Kwa nini nasema hivo? Pale kazini unapata kuna wadogo, kuna wakubwa Kuna wale wanapenda kelele, kuna wale hawapendi kelele Lakini ili kufanya hiyo environment ya kazi ikue yenye amani Tunahakikisha kuwa kuna heshima na heshima hii inatoka kutoka kwa mdogo hadi kwa mkubwa na kutoka kwa mkubwa hadi kwa mdogo Hivo inaleta ile hali ya kusikizana kati ya wafanyikazi na hivo inaleta ushirikiano. Kingine ni ile hali ya kukua na uwezo wa kusikiza maoni ya wengine bila kuwakatiza. Namaanisha nini? Ile hali ya katu mfano tuseme niko na point pia huyu ako na point. Nina uhuru wa kuelezea maoni yangu bila kukatizwa Lakini kukikua na ule ukatizaji wa maneno watu wanasema ah, fulani haezi kuja katika kikundi chetu kwa sababu hapendi kusikia maoni ya wengine Hivo inafanya ushirikiano unaharibika na hivo kunakuwa na migogoro na kufanya ushirikiano uwa salama Unasikiza maoni kama ni kitu cha kikundi Unasikiza maoni ya kila mtu na baada ya kusikiza kama kuna yule ambaye maoni yake hayaendani kabisa na mkataba Unaoshughulikiwa Mnaeza tu mweleza kwa roho ya upole bila vita kwa sababu wakati mwingine unapata watu walikuwa tu vizuri wanatoa maoni Kiasikiasi migogoro ikaanza na hivo ndivo mkutano Uliisha na iyo sio kitu kizuri kuzingatiwa pale kazini. Pia unajua mahali pa kazi pakikuwa pazuri. Kuna ile environmental good environment inayofavor kazi. Unapata pia ushirikiano unakua raisi. Kwa nini? Tuseme ni kampuni inayoshughulikia vitu kama vya biashara na mnatumia njia zinazofaa kupata bidhaa zenyu. Hivyo wale wafanyikazi wenu wanaofanya hapo kazi. Hawana hule uoga wa kesho tukipatana na polisi na atuulize tunauza nini? Tutasema aje hawana ule uoga kwa hivo iyo inafanya wanahisi wako sawa na kazi yao mahali pao pa kazi ni pazuri.

Wazo gani nzuri unakwa siku ya leo? Kwanza mambo zaidi ya naeweza tokea ni unajua leo umeangazia nini katika shuguli zaako za leo au za siku? Ni kwa nini wazo hilo limeingia au umekua na wazo hilo Unaeza tu elezea chanzo cha wazo hilo kama leo nimekua pale mtandaoni pale tiktok na nimekua nikiangalia video tofauti tofauti na nilikuja nikakuta video fulani ambavyo ni vya mtu ambaye anapesa ndio na ni mtu ambaye amekua ki post jinsi anaishi maisha yake mazuri na alikuwa anaelezea jinsi kila kitu siyo raisi jinsi watu wanavyo kiona. Kwa mfano alikuwa nailezea jinsi alivyokuwa mdogo na aliishi maisha magumu sana na ange alikuwa anatamani tu yani siku moja aweze kuishi maisha mazuri kama watu wengine na kwa baati nzuri aliweza kupata njia ya kuishi maisha hayo mazuri. Na ukimtizama kwa sasa mtu huyo, hawezi sema ni mtu ambaye aliteseka hapo awali. Amebadilika sana na pia maisha anayoishi, sio maisha enye niya rahisi, ni maisha gali sana. Na niliweza kujifunza na nikakua na wazo fulani. Yaani wakati mwingine niliwaza hivi. Wakati mwingine ni sawa unapoona ni kama mambo hayako sawa. Kwanini? Mambo wakati mwingine yanapokuwa hayako sawa. Huo ndio wakati ambapo binadamu wa kawaida anapata ile motisha ya kufanya zaidi ili kufanya mambo ya we sawa Kwa mfano kama una ile wasiwasi ya kukua maskini na unataka kuishi maisha mazuri wewe ndiye mtu wa kwanza, utakuwa na ile sababu ya kwa nini na amuka, kwa nini silali kama wengine, kwa nini situmi resources vibaya kama wale wengine, wewe ndiye uliena hayo majibu peke yako. Kwa hivyo kwa sababu ni wewe ndiye unajua ali ya maisha ambayo unataka kuhishi, unapata mara nyingi, unajituma tu, haulazimishu. Kwa nini? Unafikiria jinsi yale maisha ya kuteseka, ya livo magumu na unamua apana. Nataka mambo yawe tofauti na hivyo ndivyo unapata wengi wetu wameanza kufanya shughuli tofauti tofauti ili waweze kupata pesa zinazoweza kuyakithi maisha yao. Ma pia nileweza kuona pia sio kila siku yani kila siku tunapo kile kitu nachokitaka katika miwezetu ukweli mungu husikia kwa nini? Ni kijana ambaye alikuwa na shinda alisema mimi nilikuwa na shinda nikiambia mungu siku moja nataka tu kuishi maisha kama ya fulani au bora zaidi kushinda ya fulani na mwishowe ndiyo uyo kijana anaishi maisha mazuri sana na kuchokana na iyo ni kawa na lile wazola ata kama wakati mwingine unaisi ni kama vitu wa viendi kulingana na mkataba wako wa maumbi usijali wewefanya lako na amini kuwa kesho yake mungu atatenda lake kwa maisha yako.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi. Mambo zaidi yanayoweza tokea ni kwanza, tunajiuliza swali lipi. Je we ni mtu ambaye anafanya mazoezi ya mwili. Unafanya mazoezi haya mara ngapi. Ni nini husababisha wewe kufanya mazoezi? Unahisi vipi unapofanya mazoezi haya ya mwili? Kwanza ndio mimi ni mtu ambaye anapenda kufanya mazoezi ya mwili anapenda kufanya mazoezi mara mara mingi wakati wa asubuhi nina baada ya kuamka kwa sababu asubuhi unapoamuka ni siku mpya Kwa hivyo kuna ile nguvu ya kuanza upya na hivo ndiposa mimi napenda kufanya mazoezi yangu asubuhi. Kulingana na jinsi weather iko ndio nafanya mazoezi yangu. Kwa mfano kama sasa hivi, weather ni ya mvua kiasi na mara nyingi unapata asubuhi, kuna mvua, na sasa wakati kuna mvua, kuna mazoezi ambayo, siwezi yafanya. Kwa nini? Ni mazoezi yanayitaji kukua nje, haitaji kukua ndani ya nyumba. Kwa sababu siwezi kimbia ndani ya nyumba. Sina nyumba kubwa vile. Kwa hivo kukimbia ndani ya nyumba itakua ngumu kiasi. Labda haya mazoezi mengine tu ya karibu karibu ambayo hayo naweza yafanya. Na pia mara nyingi mimi huenda mazoezi yangu asubuhi na kulingana na kiwango cha kazi nilicho nacho. Kama nikona kazi kidogo siku hiyo naenda karibu naweza fuatanisha leo kesho hivo. Lakini kama nikona shughuli nyingi pale kazini, unapata naenda leo, kesho siendi, naenda hiyo siku nyingine, hivo hivo. Adi, ninapomaliza wiki yangu. Kwa nini nafanya mazoezi? Mazoezi ya mwili ni mazuri sana. Kwanza, tuseme ukona kilo nyingi. Unajua ukiwa na kilo nyingi, mwili unahisi mzito. Baada ya kutembea kidogo tu umetokwa na kijasho. Baada ya kutembea kidogo tu unaskia mwili hauko sawa. Na ukianza kufanya mazoezi ya mwili, unapata ile hata kama utakuwa bado mkubwa, ule uzito wa mwili, unapata umepungua kupitia mazoezi. Na pia unapata ile uwezo wa kujichunga kuhakikisha usipate kilo nyingi kupita kiasi. Pia mazoezi ya kila wiki husaidia sana. Kwa mfano unapata ule umeweza kutumia muda ambao au kuwa na kazi vizuri. Na hivo unapata umesaidika zaidi. Na pia mazoezi ya mwili mimi huyafanya kwa sababu nilikuja kugundua kuwa unapozoesha mwili wako kufanya mazoezi. Unapata ule uwezo wa mwili kuelewa jinsi ratiba yako iko Kwa hivo inapunguza ile tunasema kutumia vibaya kwa bidhaa Kwa sababu pia ni unapata kama hata si utumizi mbaya wa bidhaa Utumizi mbaya wa masaa aje, mazoezi unapoenda ni exercise sindio, na exercise ni baadhi ya njia nzuri za kuweza kuhakikisha kuwa mwili, unakua sawa na unajikinga dhidi ya magonjwa kama ya kisukari.